Mimi hali ya hewa naipenda sana ni ya mvua iswe ile mvua kubwa ya mafuriko ni ile ya baridi kifogo mawingu yamefunika napenda kwa sababu huwa nasikia amani naeza kaa kwa nyumba, nikunywe chai moto nisikize mziki na pia mvua ikinyesha kila kitu kinaonekana fresh, miti na kuwa green jua kali sipendi sana, juu Nairobi jua inachoma sana na vumbi mingi. So mvua ndyo best kwangu.